Wakati umeme unapokatika, napenda kutuliza hali kwanza na kuhakikisha kila kitu kilicho muhimu kiko salama. Mara nyingi napima na kuzima vifaa ambavyo ni vya dharura sana kama betri na televisheni. Pia mara nyingine napenda kutumia muda huo kupumzika kidogo au kuzungumza na familia na marafiki bila kupanua muda kwenye teknolojia.

Ninachopendelea zaidi kuhusu shirika langu ni mazingira ya kazi yenye ushirikiano na heshimu. Napenda pale ambapo kila mtu anasikilizwa, mawazo yanathaminiwa na kuna nafasi ya kujifunza na kukua. Pia napenda uwazi katika mawasiliano na malengwa ya pamoja yanayowafanya watu wajisikie kuwa sehemu ya kitu muhimu.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto, wananipa furaha na kunikumbusha kuwa mbunifu, mcheshi na kuona dunia kwa macho yenye matumaini. Kucheza nao kunanisaidia kupumzika na pia kujifunza subira na upendo.

Napenda zaidi kusimamia kuliko kusimamiwa kwa sababu napenda kuwasaidia wengine kukua kuongoza kwa mfano na kuona timu ikifanikiwa kwa pomoja. Hata hivyo pia naweza kusimamiwa vizuri na mtu mwenye mawasiliano mazuri na heshima kwa sababu bado najifunza na kuboresha ujuzi wangu wa kila siku.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Inanivutia kwa sababu ni laini, ina latha nzuri na inaweza kupika kwa njia nyingi tofauti. Pia ni rahisi kupata na ni chaguo zuri kwa mlo wenye afya.

Ndio, napenda asali, ni tamu sana asali, ina ladhaa nzuri sana, na pia ni nzuri kiafya. Napenda kuitumia kwenye chai, mkate, au hata kula kidogo tu pekee, inanipa nguvu na hunifanya nijisikie vizuri sana.

Mimi ni mtu wa kuwahi napenda kupanga mambo mapema na kuhakikisha nafika kwa wakati. Kwa sababu inanisaidia kuheshimu muda wa wengine na kunifanya nijisikie nipo tayari vizuri kwa kufanya kazi.

Mara nyingi mchana napendelea kula chakula cha mlo kamili kilicho na protini mboga na wanga kidogo. Kwa mfano saladi yenye kuku au samaki. Pamoja na wali kidogo au mkate au supu yenye mboga na nafaka. Napenda mlo uwe mzuri kiafya na unaleta nguvu bila kunitatiza popote.